Nafanya kazi ya ushirikiano na wengine. Kwa kuwapa fursi ya kuwasikiliza kwa makini. Kuheshimu mawazo yao na zile pointi ambazo wanachangia. Kwa uwazi napenda kugawana majukumu. Kwa haki kulingana na uwezo wa kila mtu ili kazi ifanyike kwa ufanisi. Pia huwa nawasiliana vizuri. Kushirikiana kutatua changamoto na kuhakikisha pia, kila mtu anahisi kuthaminiwa katika kikundi. Na yale mawazo ambayo wamechangia yamekubalika. Hata kama hayatakuwa mazuri na kuchangia katika ubora wa kikundi, lakini yamethaminiwa katika kikundi.

Kwa kawaida, mimi hushiriki katika jamii yangu kwa njia rahisi, lakini yenye maana katika jamii, inayoleta manufaa katika jami, nimekua ni kishiriki na vikundi vya kusaidia kupinga matumizi ya dawa za kulevya. Ambapo, mimi na kundi langu tunatembea tukihamasisha vijana na kusaidiana kama jamii. Pia napenda kushiriki katika shughuli za jamii kama michezo na matukio ya jamii kwa sababu vinatuletea umoja na kujenga mshikamano kama vile wanavyo sema umoja ni nguvu utengano ni udhaifu. Kushiriki hivi, kunanisaidia, nijisikie sehemu ya jamii, kuna nipafursa ya kusaidia wengine, na pia kinanielimisha umuhimu wa kushirikiana ili kuleta mabadiliko kweli kweli.

Nikikaribia kufikisha muda wa mwisho mimi huwa najipanga mapema. Mimi hugawanya kazi, vipande vidogo vidogo, ili nisikue na kazi nzito sana. Pia mimi hujiwekia muda wangu mwenyewe, kabla ya kufikisha ile tarehe mbayo nafaa kupeana kazi yangu. Hiyo imenisaidia sana kuipukana na presha ya mwisho wa dakika. Kama mambo yanakua mengi, mimi huweka vipaumbele na kuanza na kilicho muhimu zaidi. Njia hii imenisaidia katika kukamilisha kazi zangu kwa wakati bila msongo mkubwa.

Kwa kweli, kusema kweli, mimi nimewai jaribu, viyakula vichache sana vya kigeni, mimi ni mkenya, sasa sijapata fursa ya kujaribu viyakula vya kigeni vingi, hasa vile vina vipatikana kiraisi hapa, kama vile pizza na mkate wa baga na pia kuku wa KFC, ndivyo viyakula vichache vya kigeni ambavyo nimetumia, nimejaribu kuvitumia. Hivo vyakula ni tofauti kidogo na vyakula vietu vyakawaida. Ilikuwa jambo la kufuraisha kujaribu kutumia vyakula vya kigeni ingawa bado mimi napendelea chakula cha nyumbani, chakula cha tamaduni za Kenya. Vyakula vya kigeni huwa ni vizuri kujaribu maramoja moja. Lakini siki tu chakula kila siku.

Kwa kawaida, kila jioni mimi hujaribu kutulia polepole kabla ya kulala, nafunga siku kwa kuangalia simu yangu kidogo, ama sa zingine mimi husikia mziki wa polepole ule mziki wa R&B, halafu najitiarisha kulala. Pia mimi huhakikisha nimepanga mambo ya kesho kidogo ili ninapoamka akili iwe huru. Hii imenisaidia kupumzika na kupata usingizi mzuri na pia kujitayarisha kwa kazi inayofuata kesho yake.

Kwa sasa, mimi hupendelea kusoma habari kwenye mitandao. Hii ni kwa sababu ni rahisi kufungua simu na kupata hizo habari kwa haraka. Na pia unaweza kusoma kutoka vyanzo tafauti kwa wakati mmoja. Gazeti la karatasi bado lina mb3uto wake, lakini mtandao unanifaa zaidi. Hii ni kwa sababu habari zinakua za haraka na zinasahihishwa mara kwa mara.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kujifunza kushirikiana na wenzangu, kustahimili presha za kazi na jinsi ya kushugulikia changamoto zinapotokea. Pia nimejifunza umuhimu wa kujua ni nini cha kufanya na kufuata maelekezo vizuri na pia si kila kitu kinachokuja kazini ni rahisi. Lakini kupitia uvumilivu na nidhamu naweza kukamilisha kazi kwa mafanikio bila shida zozote na viongozi katika kazi na wenzangu.

Wakati ambao nina wasiwasi, mimi hupunguza hio wasiwasi kwa mfano kwa kuchukua muda peke yangu, kuka peke yangu na kutafakari mambo. Ama mimi hufikiria suluhisho. Au kufanya kitu kinachonipendeza kama vile kusoma vitabu au kusikiliza mziki. Na labda kutoka nje na kujitazamia mandhari. Mara nyingene pia mimi huongea na rafiki au mtu ninaye amini kama wazazi wangu kwa sababu kutuoa mawazo yangu kwa mtu mwingine pia imenisaidia sana kupunguza wasiwasi na kuona mambo kwa mtazamo tofauti.

Kwa kweli, mimi kupendelea kufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu inanisaidia kuamka vizuri, kuamsha ama kuchangamsha mwili na kunipa nguvu za siku nzima. Asubuhi pia inanisaidia kuanza siku kwa kuwa na mafikirio mazuri ama kwa njia ingine mindset nzuri kuliko jioni ambapo mara nyingine niko mchovu sana hata kufika mahali nikose kufanya hayo mazoezi baada ya kazi au shughuli za kila siku.

Likizo yangu ya ndoto ningependa sana ikuwe maldise ningependa kukaa kwenye ufuo nikibarizi hewa safi nikifurahia mandhari ya bahari. Ningependa kusafiri na mpenzi wangu kwenye hiyo likizo yangu ya ndoto kwa sababu ni vizuri kushiriki makumbusho hayo ama muda huo malumu na mtu unaempenda. Kwa likizo hiyo ya ndoto, ningependa kupumzika zaidi kuliko kutembea sana. Ni kuhusu kutulia, kufurahiya amani na uzuri na urembo wa mazingira na kuondoa msongo wa kimawazo ya kila siku. Haswa pressure za kazi ndio.

Kila siku napenda kunywa kahawa, hasa muda wa asubuhi au wakati wa asubuhi, baada tu ya kuamka, mimi huongezea skari kidogo au maziwa ili iwe laini pamoja na kahawa yenyewe. Napenda kunywa kahawa nyumbani nikifurahia mtazamo kidogo na hewa safi. Bila kahawa hiyo ya kawaida, mwili wangu hujisikia kuwa mchovu na siwezi kuamka vizuri. Kwa hivyo, ni sehemu ya kuanza siku yangu na sasa ni lazima niikunywe ili nikaweze kuanza siku yangu vizuri.

Kwa upande wangu, ninapendelea mfumo wa Android. Hii ni kwa sababu, ni rahisi kuitumia, unaweza kubadilisha vitu kathaa wakati ambao unahitaji kubadilisha na pia unaweza kuongeza programu na pia kuzipunguza. Na hii inafanya kila kitu kuwa rahisi. Napenda pia kwamba hizo simu za android zina ukubwa tofauti na bei mbalimbali. Hivyo mtu anaweza kuchagua kulingana na mfuko wake ama mahitaji yake. Na hiyo ndiyo sababu inafanya nipende android kwa sababu ni rahisi. Bei yake pia ni nafuu na ni rahisi kutumia na kubadilisha. Vitu wakati ambapo ungependa kubadilisha.

Katika mambo ya mchezo, napenda mchezo wa futboli na mimi hupenda kufuatilia timu ya Arsenal asenali naipenda jinsi wanavyocheza pamoja wakona umoja na sasa hivi katika hiyo timu nina mpendwa wangu mmoja ambaye mi hufurahia sana nikimwona akicheza na ni mchezaji sa saka. Kila wakati ninapoangalia mechi zao wakati ambapo wanacheza, mimi hufurahia kila pasi na kila bao ambalo wao hukuwa wameweza kufunga. Mara nyingi, mimi huangalia mechi zao pamoja na mzazi wangu, babangu, ama wakati mwingine peke yangu, nikifurahia tu mchezo wao pole pole kwa mastarehe. Napenda pia kuona jinsi hiyo timu ya asenali ambavyo wanapenda kushirikiana na mimi hufurahishwa sana mimi huridhika wakati ambapo wameshinda.

Ndiyo, mimi hupenda kupika, mimi hujiskia vizuri nikijaribu, mapishi, mapya mara kwa mara, na kuandaa chakula ambacho ni kitamu na ambacho kitawafurahisha watu na familia yangu. Pia napenda kuona marafiki au familia wakifurahia na kujumuika wakati ambapo nimepika chakula changu na wamefurahia. Inafanya nijiskie, nina furaha sana. Kupika kwangu pia ni njia ya kupumzika na pia ni njia ya kujiburudisha baada ya siku ndefu kazini.

Kwa kawaida, mimi hulaa masa takriban saba ama nane kwa usiku. Napendelea kulala mapema kidogo ili nikaweze kwa muka nikiwa muepesi na nikiwa na nguvu za siku nzima. Mara nyingine, kama siku ikiwa ndefu, mimi huweza kulala kidogo zaidi mchana. Lakini usiku ndiyo muhimu zaidi kwa usingizi wangu.

Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inaniwezesha kuthibiti muda wangu na kuzingatia kazi bila kuingiliwa na wengine na bila presha au msongo wa mawazo. Ni rahisi pia kuchukua mapumziko kidogo wakati wowote kwa sababu hakuna mtu ambaye atakuuliza. Lakini wakati mwingine napenda pia kubadilisha mazingira kwa sababu kufanya kazi kwenye mahali tofauti pia inasaidia kuvuta mawazo mpya na kuepuka kuchoka sana.

Kwa ukweli, tabia ambayo ninaipenda kwa wengine ni ukweli na unyenyekevu. Napenda watu ambao wanasema jambo ambalo wanamaanisha na kushirikiana kwa heshima. Inanifanya nijiskie vizuri wakati watu wanakua na uwazi na umoja kwasababu inasaidia kujenga waaminifu na mahusiano mazuri. Pia napenda kuona watu wakiwajibika kwa maneno na matendo yao. Hilo linanifurahisha sana. Kwa hivyo napenda tabia ya unyenyekivu na ukweli.

Kwa muda mwingi, mimi nimependa sana kuhifadhi pesa kwa njia ya uwekezaji ndogo. Kama vile, kila mwezi, mimi huwekeza pesa kwa kiasi kidogo kwa kupitia mobile banking app ya KCB. Mpesa. Hii imesaidia pesa yangu kukua polepole bila kushughulika sana na bila wasiwasi wowote. Na hizi pesa zimenisaidia kujenga akiba ndogo kwa siku za mbeleni.

Kitu ambacho hunifanya nicheke zaidi ni vitu vya kawaida vinavyotokea kwa ustadi wa mtu fulani kwa jina lingine komedi. Kama vitu vingine ambavyo hunichekesha pia ni vichekesho vya marafiki ama tabia za kupendeza za watu. Pia napenda kucheka na rafiki zangu wakati tunashirikiana katika hadithi zenye kuchekesha. Vipindi hivyo hunifanya niwe nafuraha sana.

Kwa kawaida mimi hupenda kupanga wiki yangu ya kazi mapema sana. Mimi huweka vipaumbele vya kila siku na kugawa muda kwa kazi kubwa na ndogo. Pia mimi hujaribu kujumuisha mapumziko kidogo ili niwe na nguvu na akili nyepesi. Kwa kweli, mpangilio huu hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kumaliza kila kitu kwa wakati na kwa mpangilio.

Ndiyo, mimi hupenda kuenda pwani. Hii ni kwa sababu pwani hunipa utulivu njia ile hewa ya bahari ambayo hunifanya nijisikie vizuri na mwepesi na pia sauti ya mawimbi hunisaidia kupumzika na kutoa mawazo. Si lazima nifanye shughuli mi nyingi nikiwa pwani hata kukaa tu nikiangalia bahari huwa imenitosha kunifanya nijisikie huru na mwenye utulivu.

La hasha, sipendi kucheza na watoto, sio kwa ubaya, eti kwamba siwapendi, bali napendelea utulivu na shughuli za watu wazima zaidi. Kawaida, huwa naelewana nao vizuri na kuzungumuza kidogo, lakini kucheza nao muda mrefu, huwa inanichosha sana na kunimalizia nguvu nyingi. Pia napenda kutunza muda wangu wa mapumziko au kufanya mambo niliyo yapanga. Kwa hivyo, kucheza na watoto siyo jambo la kawaida kwangu.

Hapana, kwa kweli sipendelei vipuli. Hii ni kwa sababu vipuli huwa havinipi faraja na mimi siendani na mitindo hiyo ya kisasa ya kuvaa vipuli. Mara nyingi vipuli hunifanya nihisi ni kama sio mimi. Mimi hujiona ni kama mimi ni mtu mwingine. Napendelea mavazi rahisi na ya kawaida ambayo yananifanya nijisikie huru. Mavazi ambayo yananipa faraja na amani na pia kutovaa vipuli hunisaidia kuokoa muda wangu.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni kuwa na uwezo wa kuthibiti muda wangu vizuri na kufanya kila kitu kwa ufanihi, ufanisi na ufasaha. Ningependa pia kuwa na uvumilivu mkubwa na pia kuwa na uwezo wa kushughulikia changa moto bila wasiwasi yoyote. Kusema ukweli, kuwa na uwezo huu kutanisaidia kuimarisha maisha yangu ya kila siku, kazi zangu za kila siku na pia mahusiano yangu na wengine. Iwe kazini ama hata nyumbani na marafiki zangu na hata familia yangu.